Mimi, kama mwanataaluma wa afya, ambaye najitambua, ni na mazoea mengi. Sana sana zoea kuu ni lile la kipekee linalojenga utaratibu. aMbapo napenda kutenganisha na kugawanya taka za kitabibu kwa nidhamu ya hali ya juu. Kwa sababu zoea hili ni sehemu ya silika yangu kiasi kwamba sihitaji tena kufikiria marambili kabla ya kutupa kifaa. Mikono yangu inajua kuwa nchakali ni lazima ziingie kwenye saduku la usalama na hizo taka zingine pia za faa kufanywa hivyo hivyo. Zaidi ya usalama, wakimwili na ule wataka, zaidi limenifundisha sana kugawa mambo katika maisha yangu kwa jumla. Ninapo kuwa makini kugawa taka hospitalini akili yangu inajifunza pia kugawanya muda wangu na hisia zangu. Nimejenga uwezo wa kutenganisha changamoto za wodini na maisha yangu ya nyumbani. Kama vile ninavyotenganisha sindano karatasi za kawaida zoea hili, la kifundi, limetafsiriwa kuwa zoea, lakisaikolojia, linalo nisaidia kulinda afya yangu ya akili. Kwani, ina nikumbusha kwa kila kitu, kina mahalipake maalum. Kwa kufanya hivi nimekuwa mtu wa huduma mwenye ufanisi zaidi na ambaye anaweza kutoa huduma bora kwa wagonjwa wake, mchana na bado akawa na nishati, nishati ya kukimbia uwanjani jioni, akisaka magoli. Huku nikijua kuwa nimeacha mazingira yangu ya kazi, ya kiwa salama kwa kila mtu.

Naam, mimi, kando na kazi yangu, ile ya kila siku pale hospitalini au pale kwenye uwanja, nimegundua kuwa napenda kusoma maoni mtandaoni. Lakini, ata ivo, ninafanya ivyo kwa namna inayolinda amani yangu ya moyo na kuimarisha utu wangu nje lakoti jeupe. Kwangu mimi kusoma maoni mtandaoni iwe ni kwenye makala, za michezo, mitandao ya kijamii, au majukwaa ya kifundi, ni kama dirisha linaloniruhusu kuchungulia isia na mitazamo ya watu mbalimbali duniani. Jambo, ambalo huwa linanisaidia kupanua uelewa wangu wa kijamii ambawa uko inje ya makao yangu ya kazi. Ata ivyo, kutokana na nidhamu ninayojifunza, nimegeuza kuwa, nimegundua kuwa, zoea hili kuwa sehemu ya burudani na mafunzo badala ya kuruhusu liwe chanzo cha msongo wa mawazo. Ninasoma maoni ili kuelewa mienendo inayoniongezea hanaa hamasa na kuingia uwanjani. Huku nikuwa na uweza mkubwa wa kupuuza simu au kelele zisizo, ambazo zinaweza kuniletea vurugu utulivu wangu. Aitha pia, nasoma kusoma kusoma yale maoni mtandaoni kando ya kazi yangu, unisaidia kubaki na ule uunganisho wa kibinadam. Ambao wakati mwingine upotea tunapozama sana kwenye sayansi pekee. Napenda sana kuonye jinsi watu wanavyoguswa na maswala mbalimbali ya maisha na mara nyingi maoni hayo unikumbusha kuwa mimi pia ni sehemu ya jamii kubwa yenye changamoto na furaha zinazofanana. Jambo ambalo huwa linanisaidia kutojiisi mpweke katika majikumu yangu mazito. Siri ya kufurahia, zoea ili langu imekua ni kueka mipaka mathubuthi. Situmii mda wangu wa mapumziko ya thamani kubishana na watu nisioyajua. Bali nasoma kwa udadisi na kisha ninazima mtaandao ule ili kurejea kwenye ulimwengu wa kweli. Kwa kufanya hivi, mimi usoma maoni, mtandaoni, ivyo kuwa ivyo hio uwa kama kionjo tuu cha maisha yangu ya kidijitali ambacho nakipata kuwa na changamoto kufikiria tofauti. Bila kuiangalia utaratibu wangu na kugawanya taka, kucheza mpira au kupata usingizi mnono, ninaoitaji kama mwana ule wa bora afya.

Naam, mimi hupenda sana kupiga picha kwa sababu kitendo hiki kinanipa uwezo wa ule wakipekee, wakusitisha mda na kunasa uzuri wa maisha ambao maranyingi hupotea haraka katika mazingira ya dharura. Kwangu mimi, kamera ni zaidi ya kifaa cha kurekodi matukio. Pia ni nyenzo inayosaidia akili yangu kuona upande wa pili wa dunia. Pande wa sanaa, rangi, mwanga badala ya kuona tu vitu ambavyo nivya kawaida. Ninaposhika kamera, iwe ni kupiga picha za maathari ya asili au matukio ya kimchezo uwanjani, au tabasamu na rafiki. Ninakuwa na uwezo wa kueleza, kuelekeza ule umaakini wangu kwenye kitu kimoja, chenye uzuri. Jambo ambalo ni aina flani ya kutafakari inaupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nistaree. Kwa sbabu ukipiga picha pale kama zile za maua zinakupa mandhari mazuri ya kutazama ambayo inafanya akili yako kuwa kuwa sawa. Nidhamu, niliyo niliyojifunza kutoka kwa mpira ya kutafuta ukamilifu, inajitokeza, huwa inajitokeza pia katika zoeya langu ili la upigaji picha ambapo uwa sipigi picha tu ili mradi bali inajaribu kutafuta pembe, pembe ile bora ya mwanga saai ili kunasa hisia halisi za wakati huo pia upigaji picha unanisaidia kukuza ule uwezo wangu wakuona vitu vidogo vidogo kama kuna wale wadudu wadogo wadogo ambao wako mchangani lakini ukipiga picha kwa karibu unaweza ukawaona vizuri. Nizoeya ninalonipa uwiyano mkubwa wa maisha, pale hospitalini nikiwa kazini, nashugulikia mambo yanayopita na yanayobadilika haraka. Lakini kwa kupiga zile picha naweza kuhifadhi kumbukumbu za safari yangu zoeya hili pia linani shirikisha vyema na upendo wangu wa kusoma maoni mtandaoni kwa sababu mara nyingi napenda kushiriki picha zangu na kuona jinsi watu wanavyoguswa na kile kinacho na kile wale watu hukiona kupitia lens yangu. Jambo ninalojenga uzi wa mawasiliano, yale ya kijamii, nje ya utambulisho wangu, wakikazi. Kwa kweli, kupiga picha kumenifanya niwe mtu wa huduma mwenye busara zaidi. Kwangu ni sehemu ya kujikaza kwangu ambao ninaporudi nyumbani na kupitia picha nilizopiga mwishoni mwa wiki au siku pale uwanjani, safarini ninahisi nishati mpya ikitiririka mwilini mwangu. Tayani ambapo tayari kukubaliana na changamoto za kesho nikiwa mtazamo chanya mwenye matumaini.

Asubui hii ya leo ya jumapili mnamotare kuminamoja mwezi wa kwanza mwaka elfu mbili na ishirini na sita. Niliamka mapema sana. Mapema sana sa kuminamoja unusu ya asubui. Nikifuata nidhamu ya kishuja ambayo na thamini sana kwanzia siku kabla ya wengine ili kupate utulivu wakili. Kitu chakwanza kabisa nilichofanya bada ya kufumbua macho yangu ilikuwa ni kunywa glas kubwa ya maji alafu pia kisha hapo nikafanya sala fupi ya shukrani kwa mwenyezi mungu. Nikitambua tamani ya pumzi na nafasi nyingine ya kuwa udumia binadamu wenzangu. Bada ya hapo, nilingia kwenye mazowezi mafupi ya kunyoosha viungo na kutafakari kwa dakika, arubainatano. Jambo, linalo nisaidia kwa kila siku, kweka kili yangu sawa na kuisafisha na msongo wa mawazo, wakili nzima. Na nikaendelea na siku yangu, kwa namna ya kipeke, wakutumia mda wangu mwingi. Baada ya kunyo staff tie, nikaenda pale uwanjani, kujifunza mbinu za kucheza mpira ili kufanya damu itembe vizuri. Baada ya mazoezi, hayo makali, ya likuwa makali, nilirudi nyumbani, na kula chakula cha asubuhi chenye afia ya proteini nyingi ambacho kilini ambache kilikuwa ni mayai mawili yale ya kuchemisha, vipande viwili vya mkate, ule wangano, parachichi na kikombe chachai ya rangi yenye tangawizi. Pia nisiweze kusa au niliala matunda pale pembeni kwa ajili ya kuongeza kinga ya mwili. Uo ni mlo uliolenga kunipa nguvu ya kudumu siku nzima bila kuliletea uchovu wa sukari. Asubuia ya leo pia niliisi mchanganyiko wa utulivu wandani na nguvu mpia. Niliisi amani kwa kuona nimeanza siku yangu kwa kujijali mimi mwenyewe kwanza kabla ya kwanza kwa udumia wengine. Na isia hizo uwa zinashinda kutawala moyo wangu kwa sababu nimefanikiwa kufuata ratba yangu na nidhamu. Bila kuruhusu uvivu wa jimapili unishinde. Nilisi hapo awali niko tayari kukabiliana na chochote. Kitakacho kuja mbeleangu iwe ni dharura. Au majukumu ya kijamii niko natabasambu la kweli na akili liochanga muka ambayo tayari nimeshapata dozi yake ya kutosha ya nidhamu lishe bora na yale mazoezi.

Kuhusu shirika langu la afya, ninapenda sana ukweli kwamba linatoa mazingira, yale ambayo yanathamini uweledi na nidhamu ya hali ya juu. Jambo ambalo linaendana kikamilifu na misingi ya kazi, ninayojifunza. Pia najivunia kuwa sehemu ya taasisi ambayo haichukuli kazi kama mazoea, bali kama uwanja wa kutafuta ubora kila siku. Ambapo kuna mifumo madhubuti, inayoniwezesha kutekeleza lile zoea langu la kugawa taka kwa usahihi na usalama. Napenda kuona jinsi shirika langu linavyowekeza kwenye miundo mbinu inayolinda afya ya mtu wa huduma na mgonjwa. Hali inayonifanya kila mfanyikazi, haisi kuwa na thamani na sehemu ya timu kuwa inayocheza kwa lengo moja la kuokoa maisha. Na zaidi ya hayo, ninathamini sana roho ya ushirikiano iliopo ndani ya shirika langu, ambapo madaktari, wauguzi na wafanyikazi, wa usaidizi, tunafanya kazi, kikosi kimoja, cha mpira wa miguu, chenye mashambulizi na pamoja kuelekea ugonjwa. Ninapenda jinsi shirika linavyonihimiza na kuhimiza uwazi na kutoa nafasi ya kusikiliza maoni ya wafanyikazi wake. Jambo ambalo linanifanya, nijihisi salama kiakili. Ninapokuwa kazini. Hali hii ya kuugawa mkono na shirika inanipa amani ya moyo. Kwamba hata ninapokumbana na changamoto nzito za kitabibu siko pekee yangu. Nina watu imara ambao watasimama na mimi, nyuma yangu ambapo inaniwezesha kukuwa kitaaluma kuboresha kipaji changu cha kupiga picha na kudumisha uhiano bora kwa maisha yangu binafsi.

Laa, mimi kama mwana taaluma wa afya, ninaethamini sana huwiano wa maisha. Sipendelei kabisa kubeba kazi. Zile za hospitalini na kuzifanyia nyumbani. Kwa sababu nawamini, kwa dhati kuwa nyumbani ni patakatifu pangu kwa ajili ya kupumzika. Kucheza mipira ya miguu na kukuza kipaji changu. Labda pale kwa kupiga mapicha, kurekodi na kufanya mambo mengine na kuwa na sherehe na marafiki zangu. Nina nidhamu ya hali ya juu pia ambaye inaniwezesha kukamilisha majukumu yangu yote ya kitabibu, uandishi wa mafaili na kugawa taka nikiwa bado ndani ya kuta za shirika langu. Ili ninapovuta mlango wa kutokea akili yangu huwa huru kabisa na mizigo ya kikazi. Kwangu mimi, nyumbani ni mahali pa kujijaza pale nishati na kuruhusu kazi ingine kwenye eneo langu binafsi kuvunja ile mipaka ya kisaikolojia uliyoijenga kwa bidii. Naelewa kuwa ili niweze kutoa huduma bora kesho asubuhi ni lazima nikupe uwezo wa akili yangu kutulia bila kuwaza ripoti za wagonjwa au maoni ya kikazi pale mtandaoni na hapo kwa chumbani changu. Hata hivyo, ninachofurahia kufanya nikiwa nyumbani ni kujisomea kwa hiari na kujiendeleza kitaaluma. Kwa namna ambayo hainiletei msongo, ule msongo kama ule wa mawazo, nikichukulia kama sehemu ya muandalizi, ya kuwa mtaaluma, ule bora katika uwanja wa afya. Napenda kutumia muda wangu wa fagara, ule mda ambao ninao kusoma makala mapya ya sayansi, au kutizama video za mbinu za kisasa, izile ambazo ni za kitabibu. Lakini nafanya hivyo kama mazoea na si kama shinikizo la kazi inalonilazimu kukesha mezani. Kwa kuzuia kazi za kiofisi sizifanye muda wangu wa nyumbani ninalinda furaha yangu na uwezo wangu kwa kuamka. Wakati wa wikendi kama jumamosi na jumapili napenda kuamka. Saa kumi na moja, unusu nafanya mazoezi yangu, vilivyo. Na pia naezarejea nikalala, tena nikaamka saa tano, unusu, alfajiri. Nikiwa na ari ya ushindi nikiwa na uhakika kuwa, nimejitendea haki mimi mwenyewe, familia yangu, na taaluma yangu ya kwa kuheshimu mipaka ya kila, eneo la maisha yangu.

Mimi, kama mwanataaluma wa afyaa, ninayetafuta utulivu wa akili kupitia sanaa, nimejenga utaratibu, wakupiga picha, mara saba au nane kwa wiki, nikiakikisha kuwa, zoeya hili, linaingiliana vyema na ratiba yangu ya kazi na michezo. Huu sio upigaji picha wa kila saa unaoweza kunizuia kufuraiya wakati uliopo. Bali ni tendo makusudi ambalo ninatenga mda asaa wakati wajioni baada ya mazoezi yangu ya mpira ule wa miguu au asubui, jumapili kama leo au jumamosi wakati naelekea kanisani. Ili kunasa mwanga wa asili ya mandhari tulivu. Mara nyingi wikendi, huwa kipindi changu kikuu ambapo nnaweza kupiga picha nyingi zaidi. Nikitumia lensi yangu kuhifathi kumbukumbu za safari fupi fupi fupi au matukio ya kijamii. Hili ni jambo ambalo linansaidia kuisafisha akili yangu na taswira nzito ya hospitalini. Na kuibadilisha kuwa na mtazamo, wakisanii na wenye matumaini. Hata hivyo, dani ya mazingira yangu ya kazi, upiga ji picha wangu unabalilika na kuwa wanadra na wakitaalamu zaidi. Ambapo unaweza kupiga picha maramoja moja au mbili tuu kwa wiki kwa ajili ya nyaraka za kitabibu au mafunzo. Uku pia nikizingatia kwa ukali maadili ya faraga ya wagonjwa wangu. Uwiano huu wakupiga picha mara kwa mara nikiwa nyumbani na kwa huwa nadra nikiwa kazini inanisaidia kutochoka na zoeya hili. Bali naliendeleza kama zawadi kwa nafsi yangu inayoniwezesha kuona uzuri katika vitu vidogo. Kwa hivyo, kwa kupiga picha mara kadhaa kwa wiki, inajihakikishia kuwa na mkusanyiko wa kumbu kumbu, zinazo nikumbusha kwa nini mimi ni binadamu mwenye vipaji vingi, na hii huwa inanipa nguvu ya kurejea, hospitalini nikiwa na tabathamu, nikijua kuwa maisha huwa inakuwa ni mfululilizo wa picha nzuri, zinazo stahili kulilwa na kudhaminiwa.

Ambayo ninapenda na kuifuatilia ni timu ya pale uingereza ambayo inaitwa Manchester United. Mapenzi yangu ya mpira ule wa miguu yalianza na klabu ya Manchester United. Hayakuibuka tu hivi hivi, bali yalichochewa na kizazi cha dhahabu, cha wachezaji, wenye vipaji vya kipekee na nidhamu ya hali ya juu. Ninakumbuka jinsi nilivyoanza kuupenda mchezo huu. Siezi kuwacha kuwataja mashujaa kama Cristiano Ronaldo, ambaye alinifundisha thamani ya kufanya kazi kwa bidii kupita kiasi. Na wachezaji wengine kama Wayne Rooney, ambaye pia alikuwa mfano na wa nguvu, alikuwa anapenda kupigana, kwenye mpira vizuri na kujitolea kwa ajili ya timu. Wachezaji wengine kama kina Dimitra Berbatov, walinivutia kwa utulivu wao na uwezo wa kufanya mambo magumu yaonekane rahisi. Huko pia kina Paul Scholes, alikuwa anaonyesha maana ya ufundi wa pasi na uwezo wa kusoma mchezo kwa akili kubwa. Sifa ambazo, hata katika taalamu yangu, ya afya zinanidhamani sana. Pia siwezi msahau mchezaji kama Robinson Van Pasi ambaye uwezo wake wa kumaliza, yale mashambulizi ulinifundisha umuhimu wa kuwa na umakini wa hali ya juu katika kila hatua ninayoichukua. Kizazi hiki, kikijumuisha wakongwe wengine kama kina Ryan Giggs, Rio Ferdinand, Nemanja Vidich, kilijenga msingi wa kile ninachokiamini leo kuhusu ubora na ushirikiano wa timu. Ninapokua wodini, nikishirikiana na wenzangu, kuokua maisha ya wagonjwa mara nyingi, nakumbuka jinsi, vidich na Ferdinand, walivyokuwa wakilinda, lango kwa maelewano ya hali ya juu. Hiyo ndiyo roho ya timu, inayo jaribu kuishi kila siku. Pia wachezaji hawa walinifundisha tu sio tu kupenda mpira. Kama mchezo tu, bali walinipa masomo ya maisha, kuhusu, kustahimili, na namna ya kukabiliana na shinikizo kubwa. Wakati ambapo mnacheza, wakati ambapo niko kazini naweza kushinikiza vizuri. Na ni hivo kutokana na hayo ushawishi wao ndio maana hata leo. Naamka nafanya mazoezi naenda pale napiga zoezi na refa wangu. Alafu kisha naelekea kazini nikiwa na ari ile ile ya ushindi na waledi waliokua nao washujaa waliokua nao mashujaa wa ile uwanja ya old trafford.

Mimi haswa hupenda kuingilia kwenye siasa za Kenya, za nchi jirani na za dunia nzima. Sana sana siasa za Kenya kwangu ni mada yenye msisimko wa kipekee. Kwa sababu, nchi hii ina utamaduni wa kisiasa ambao ni hai, wenye ushindani mkubwa na unaobadilika kwa kasi za ajabu. Kama mwanataaluma wa afya, ninaishi na kufanya kazi hapa nchini, ninafuatilia kwa karibu sana siasa hizi, kwa sababu zinaathari za moja kwa moja kwenye mfumo wetu wa afya, kuanzia ugatuaji wa huduma, hadi utekelezaji wa bima ya afya kwa wote. Ninapenda kuchambua jinsi, miungano ya kisiasa inavyoundwa na kuvunjika, nikilinganisha na mbinu za uwanjani, pale ambapo ninapenda kushiriki. Wanasiasa wanaweza kuwa mahasimu leo na kesho wakati mmoja. Jambo linaohitajika akili tulivu na uwezo wa kusoma mchezo, ili kuelewa mwelekeo wa nchi. Ninapenda kujihusisha na mijadela kuhusu uongozi, wa kitaifa na ule wa kaunti, nikizingatia zaidi jinsi, rasilimali, zinavyogawanywa, ili kuboresha miundo mbinu, hospitali na maslahi ya wanafunzi, na wale hadi wale wafanyikazi kama mimi. Sisa za za nchi yangu, kwangu ni kioo cha changamoto na matumaini ya mwananchi wa kawaida. Ninaposoma maoni mtandaoni kuhusu mijadala ya bungeni au sera mpya ya serikali. Ninapata picha halisi ya matamaniyo ya wakenya. Hata hivyo kutokana na uweledi wangu, ninaepuka siasa za za chuki au ukabila. Na badala yake, nalenga mijadala ya kimaendeleo, inayozungumzia uchumi, utawala bora, na haki za kijamii, kwa sababu naamini, siasa safi ndiyo msingi wa taifa lenye afya. Hadi kufikia sasa, siasa za Kenya zimepamba moto huku kukiwa na mijadala mizito kuhusu kujiandaa kwa mzunguko ambao unakuja wa uchaguzi wa tathmini ya ahadi za serikali ambayo iko madarakani. Ninapopiga picha za mikutano ya hadhara au mabadiliko ya miji yetu, ninarekodi historia ya nchi hii, inayopambana kujitafuta na kukua. Kwangu kuzungumzia siasa za nchi yangu ni sehemu ya wajibu wangu kama raia anayejitambua kwa sababu iyo siasa inanijia kweli kweli. Inanihimiza kuendelea kuwa mwana afya bora, anayeweza kupeana ushauri kwa jamii na hata viongozi. Kuhusu umuhimu wa kukua kipaumbele kwenye ustawi, ule wa binadamu mbele ya maisha ya kisiasa.

Naam, mimi kwa kweli napenda sana mvuwa. Kwa sababu inanileta, inaniletea ile hali ya kipeke ya amani na usafi ambayo inanisaidia akili yangu kupumzika baada ya pilka-pilka za hospitalini. Au kama nimenda kutembelea rafiki yangu ama kama niko kwenye nyumba, jumba langu, inanipa utulivu. Kwangu mimi, sauti ya matone ya mvua juu ya paa ni kama muziki, wa asili, unao nisaidia kutafakari na kupunguza msongo wa mawazo, ikitengeneza mazingira tulivu ya kusoma, maoni, mtandaoni, pia kupanga mipango yangu ya kitaaluma. Mvua huwa inasafisha hewa na mazingira. Jambo linaloendana na nidhamu yangu ya usafi na kugawa taka. Na kufanya ionekane mpya na yenye kuvutia zaidi kwa ajili ya yangu ya kupiga picha. Hata hivyo upendo wangu wa mvua unapande mbili. Wakati ninafurai ya hali ya hewa, ya baridi, nikiwa niko nyumbani, nikipika pilau ya moto au mandazi, mvua inaiza kuwa changamoto kwa ratiba yangu ya nje. Kama mchezagi mpira wa miguu mvua inaweza kuvuruga mazoezi yangu pale uwanjani. Lakini hata hivyo, naheshimu mzungukuko huu kwa asili, kwa hesabu umewa staili zile mboga za kienyeji, zinazo zipenda, kwa hivyo inaweza kukuza zile mboga na nikazipata zikiwa nzuri. Mvua inanikumbusha kuwa kuna wakati wakufanya kazi kwa bidii na wakati wakutulia. Inanihimiza kubaki ndani ya patakatifu pangu nyumbani nikiwa na rununu yangu televisheni nikitazama pale. Bila shinikizo la kazi na kunipa fursa ya kupata usingizi ule amabao ni mzito.

Ninalugha kadhaa ambazo nimejifunza vile ambavyo nimekuwa katika umri wangu. Lugha ambayo nimejifunza ya kwanza ilikuwa kispaniola ambaye imenisaidia sana. Wakati wa mazungumzo na wenzangu nina marafiki wanaotoka ufaransa wanaotoka uspaniola wanaotoka ujerumani. Lugha hizo tatu nimejifunza. Lakini lugha ambayo nataka kuijua kwa ufasaha ni kifaransa lugha hii ya kifaransa ndiyo ningependa kujifunza katika mwaka huu kwa sababu na kwa sababu ya hiyo nimeamua nina malengo matatu mwaka huu yanayogusa maisha yangu ya baadaye. Kwanza ni masomo ningependa kwenda na niendele na masomo yangu pale kwenye ufaransa nchi za ufaransa. Kutalii na baadaye ndoa kwa sababu nina ningependa sana niweze kujikuta pale kwenye ndoa na mfaransa. Kama mtaalamu wa afya, anayetafuta ukamilifu, ninatambua kwa kujifunza kifaransa. Kita nifungulia milango ya kujiendeleza kimasomo katika mataifa yenye mifumo na hali ya juu ya utafiti kwa kitabibu. Jambo linaloongeza weledi wangu hospitalini. Zaidi ya taaluma, ninashauku ya kuzuru nchi ninazungumza lugha hii, ili kunasa picha za mandhari nzuri na majengo ya kihistoria kupitia lenzi yangu. Huku nikiwa na uwezo wa kuwasiliana na wenyeji kwa ufasaha. Lakini la muhimu zaidi na lenye kusuga moyo ni azma yangu ya kujiandaa kwa ajili ya ndoa. Ninaamini kuwa lugha hii ya mahaba, itansaidia kujenga daraja imara, la mawasiliano na uwelewa wakina na mwenzi wangu. Ukiongeza ladha ya kipekee na utamaduni mpya ndani ya maisha yetu ya kifamilia. Nidhamu yangu ya kuamka alfajiri na mapema na msimamo wangu wa kutofanya kazi za hospitali nikiwa nyumbani. Vinanipa nafasi nzuri ya kutenga muda wa kujifunza kifaransa kama sehemu ya maendeleo yangu binafsi. Ninapenda kuona jinsi, zoea hili litakavyoongeza thamani yangu kama mwanaafya na kimataifa baadaye. Kuweza kutoa huduma kwa watu wa tamaduni mbali mbali huku nikifurahia muziki wa fasihi na kifaransa.

Mimi haswaa napendelea sana mahali pa kimya kwa sababu utulivu ndio msingi wa amani yako wewe binafsi ya ndani na uwezo wako wakufanya kazi kwa umakini mkubwa. Baada ya saa nyingi za pilika pilka, sauti za mashine na mazungumzo ya wagonjo hospitalini, mtu kama mimi natafta paali patulivu ili kujijaza. Nishati na kuisafisha akili yangu na msongo wa mawazo wa siku nzima. Kimya kinanipa fursa ya kipekee ya kusikia mawazo yangu mwenyewe. Ili na nipange mkakati yangu ya kimasomo na labda kujifunza lugha mgeni na kufurahia sana na upigaji picha bila usumbufu. Kwangu, kimya sio tu kutokuwepo kwa sauti, bali ni mazingira muhimu, yanayo nionyesha kuwa ubunifu na yenye busara zaidi. Hata hivo, kuna nyakati chache ambapo nakaribisha kilele zenye mpangilio. Athaa ninapokuwa uwanjani au nikifuatilia mechi za timu yangu ambayo ni nayoipenda ya Manchester United. Kilele za mashabiki pale Old Trafford. Napokua uwa nakubali icho nishati ya ushindani na ari ya kupambana kama mashujaa wa Old Trafford. Lakini mara tu mechi inapoisha natamani kurejea kwenye utulivu wa nyumbani, napenda. Napenda nyumbani kwa sababu nipa takatifu na ambapo naweza kupika vyakula vyangu na kuviandaa kwa mandhari, kusikiza sauti ya mvua mara tu kunaponyesha. Na kuwa na marafiki ambapo atuzungumzi kwa sana, tunazungumza kidogo kidogo. Kupenda kimya inanisaidia kudumisha nidhamu yangu kwa mazingira tulivu kwa sababu mazingira tulivu yanaweza kupata usingizi mzito ili kutuliza akili yangu.

La hasha, mwenyewe siishi katika pahali ambapo nimezaliwa. Kwanzia nimezaliwa kaunti ya Mombasa, ambayo ni ya pili kabisa kwa ukubwa kwa zile kaunti ya nchi yangu. Halafu kisha nilipozaliwa tukaenda tena kaunti nyingine yaitwa kisii. Kwa minajili ya mimi kuenda shule, shule ya chekechea, hadi shule ya sekondari. Nilipohitimu sekondari tena nikapita vizuri. Ilimradi ilibidi niende tena kaunti nyingine ya Uasin Gishu ambapo nilifanya masomo yangu ya chuo kikuu ambapo nilipohitimu sasa nafanya kazi tena kaunti nyingine ya Nairobi. Hapa kaunti ya Nairobi ndipo nafanya sasa kazi yangu ya ziada kazi yangu ya ubora afya naifanyia huku Nairobi. Kwa hivyo siezi sema naishi pahali ambapo nilizaliwa. Lakini mara kwa mara wakati wa likizo huwa natembelea pahali ambapo nimetoka. Namsalimia mama yangu kwa sababu hayuko huku Nairobi naenda namsalimu nampelekea vitu vyakula, nampelekea mavazi mazuri mazuri, viatu mzuri pia yeye anafurahi halafu ndipo naungana na madada zangu na makaka zangu. Halafu, wakati wa likizo, tunashirikiana pamoja, tunakuja pamoja, tunaanda vyakula, wa aina mbali mbali, tunavila. Halafu baada ya hapo tunazungumza kuhusu maisha ya hapo awali. Pahali ambapo tumefika maishani na pahali ambapo tunaelekea. Hivo ndivo muda wangu naufanya nikiwa pale nyumbani na mzazi.

Ununuzi wangu si tendo la hiari tu la kutumia pesa. Bali, ni mkakati makini wa kuwekeza katika vitu ninavyokisi tamani yangu, taaluma yangu na maendeleo yangu binafsi. Kwanza kabisa, mimi huweka kipaumbele kikubwa katika kununua vifaa vya kitaaluma, vinavyoimarisha utendaji wangu, hospitalini. Ninanunua sare za kazi, zenye ubora na hali ya juu na viatu maalum za kitabibu ambavyo vimeundwa kisayansi, kunihimili ninaposmama kwa saa nyingi wodini. Vile vile, kwa sababu mimi ni shabiki mzuri wa mpira na pia ni mchezaji wa mpira wa miguu. Sehemu kubwa ya bajeti yangu huelekea kwenye vifaa vya mchezo, vinavyonipa ari ya kuamka na kujivinjari. Ninapenda kununua jezi asilia za klabu yangu, viatu vya mpira, venye teknolojia ya kisasa na kuzuia majeraha na vifaa vya mazoezi vinavyonisaidia kuimarisha stamina yangu wanjani. Ninaponunua bidhaa hizi, ninahisi muunganiko wa kipekee wa mashujaa kwangu kama kina Cristiano Ronaldo na Wayne Rooney. Na ununuzi huu unanipa mskumo wa kuendelea kuwa na nidhamu ya hali ya juu katika afya yangu ya mwili. Sanaa ya upigaji picha ni eneo ingine ambalo linachukua nafasi kubwa katika orodha yangu ya manunuzi ambapo mimi huwekeza katika kamera zangu, uwezo mkubwa, lensi mbalimbali na vifaa vya kuhifadhi picha na kadi zile za kidijitali. Ninanunua vifaa hivi kwa umakini mkubwa, nikifanya utafiti, ule wa kina, wa kiteknolojia. Ili kuhakikisha kuwa, nina chujio, ninalonunua, linaweza kunasa vizuri, mandhari ambayo ninataka kunasa. Pia, inapofika ile suala la jikoni, mimi ni mteja wa kudumu, wa viungo, asili, na vile vya chakula, vinavyojenga mwili, ambavyo vinaniwezesha kupima ile milo ambayo naipika, kama pilau, chapati, na mboga za kienyeji, ambazo ninapenda sana kuzipika. Ninapenda kununua mchele bora wa pishori, unga wa ngano ambao hujabolewa sana, nyama freshi, viazi kutoka kwa wakulima wa ndani, ili kuhakikisha kila mlo ninaowaandaa, una virutubisho kamili. Hatimaye pia kiu yangu ya kujifunza kifaransa lugha za kigeni zile katika masomo kwa sababu ya masomo na kutali inanisikuma sana kielimu kununua vitabu, kamusi za kingereza, zile ambazo za kifaransa na programu za mtandaoni, pia zinanisikuma kununua vifaa hivyo. Ninanunua pia vitabu vya sayansi na majarida ya kiingereza, ili kuendelea kujiendeleza kitaaluma, nikiamini kuwa maarifa ndiyo mali pekee isiyochakaa. Kila mara, ninaponunua vitu hivi, huwa nafurahia sana.

Maratu mshahara wangu unapo ingia kutoka kwa lile shirika langu la afya nina mfumo wakiotomatiki unaohamisha asilimia fulani ya mapato kuenda kwenye account maalum ya akiba kabla sijaanza kutumia kwa ajili ya mahitaji mengine. Hii ina nisaidia kuifadhi pesa bila kushawishika na matumizi ya papo papo. Ikiakikisha kuwa mfuko wangu wa msomo wa masomo ule wa kifaranza ambao nina uendeleza na safari za nje, unakua kila muwezi. Nikiwa nchini Kenya, natumia kwa wingi zile benki kwa ajili ya akiba ya mda mrefu. Banki zinanipa nidhamu ya kuifathi na fursa ya kupata mikopo nafuu. Hapa baada ya kuajili ya wezekanaji mkubwa kama ardhi au nyumba. Pia natumia zile vitu kama money market funds kuifathi mifuko yangu ya dharura hii ni kwa sababu hizi money market funds zinaniruhusu pesa zangu kupata faida. Kila siku huku zikiwa salama na zinazo weza kupatikana haraka ni kiziitaji kurekebisha kitu chochote kile. Pia zoea langu la kupenda kupika nyumbani vyakula kama pilau, chapati, mboga za kienyeji ni mbinu kubwa ya kuokoa pesa kwa kuepuka kula migawani inaokoa ma elfu ya shilingi kila mwezi. Nanunua vyakula vya jumla, sokoni pale, jambo ambalo ni rahisi zaidi na lina niakikishia kuwa lisha ambayo ninaipata nilishe bora na naifathi pesa zangu. Pia nikitumia akili yangu ya hisabati, manake mimi ni mtu wa kupenda hesabu. Kila ununuzi mkubwa ninaofanya, lazima uwe wa thamani na thamani hile ya mda mrefu nanunua vitu vyenye ubora ambavyo havitachakaa haraka iwe ni viatu vya kazi hospitalini. Au zile vifavaa vya mchezo kama viatu, jezi. Alafu ina niepusha na gharama za mara kwa mara za kununua vitu duni. Kwa subabu mbinu hii inanipa amani ya moyo na huru wa kifedha. Ambao naitaji ili niweze kuendelea na maisha yangu ya utulivu. Nikijua kuwa mstakabali wangu wa kimasomo na kifamilia uko mikononi ambayo ni salama salmini.

Kutokana na mapenzi yangu ya jikoni na utamaduni wetu palea niliko zaliwa na upendelewa kipekee waainambili tu za mukate. Mukate wakwanza ni ule mukate ambao ni wakienyeji ambao nimeuwoka nyumbani muangu. Kwa sababu unapenda kupika na furaia mukate nilio utengeneza kwa mikono yangu mwenyewe ambapo naweza kuthibidhi kiasi cha sukari na chumvi. Ivo kufanya uwe wenye latha mzuri. Mara nyingi nakuwa na harufu mzuri ya ngano halisi inayopendeza asubui ya mvua kukiwa na kikombe chechai pia aina nyingine ya mukate ambao napenda ni mandazi ambao nimeyaoka mwenyewe pia ingawa kitaalamu ni aina ya ile ambae imekandwa. Kwa angu mandazi ya moto na laini na yopika mwenyewe. Na tumia kama mbada la bora wa mkate wa dukani. Ili ananipa kile kionjo cha kitamaduni na cho kitamini sana. Napenda kupaka mkate wangu siagi kidogo. Na kuhula au naula na mayai ya kuchemisha. Nikiakikisha kuwa mlo wangu wa asubui na upika unaproteini na wanga sahii. Ili niweza kudumia wagonjwa wangu pali hospitalini kwa makini na kuali ya juu bila kuchoka haraka.

Mara nyingi, mimi hutumia simu yangu kwa vitu aina mbali mbali. Ya kwanza ninajifunza lugha ya masomo, lugha ile ya kifaransa na sayansi. Hii ndio sehemu muhimu, ninayotumia zaidi kwa sasa. Kwa sababu natumia programu za kidigitali, zile ambazo zinaweza kunipa vitu vya kusoma, haswa kwa bei nafuu au bila kulipia. Nafanya mazoezi ya kifaransa kila siku na ile ya sayansi pamoja na kusikiliza zile vitu huitwa podcasti za lugha lugha kama hiyo ili kujiendea na safari yangu ya kimasomo na maisha ya badae. Pia natumia kusoma majarida ya kitabibu na makala ya sayansi ili kusalia na habari mpya za kitaaluma. Pia, simu yangu naitumia kama dirisha la kuona ulimwengu, natumia programu za michezo kupata matokeo ya mechi, kusoma habari za usajili na uchambuzi wa mbinu za michezo. Vilevile natumia kusoma maoni mitandaoni na kufuata mijadala ya kisiasa nchini kwenye kupitia mtandao kama X ambayo ni twitter au tovuti za habari. Jambo linalonisaidia kujenga hoja zangu za kisiasa. Pia natumia simu yangu kama mpenzi wa picha. Naitumia kwa matukio ya kupiga picha, mandhari ambayo napiga picha kama kama waridi haswa ninapoona mandhari mazuri kama waridi. Na pia napiga picha za zile vile vyakula ambavyo nimevipika. Kwa sababu vinaonekana vizuri ili kuziweka kwenye tovuti yangu. Pia natumia simu yangu kupanga ratiba yangu ya kuamka. Ile ya kufanya kila kitu, ya kufanya kazi, ya kufanya maamuzi yangu. Na pale kazini pia inanikumbusha vitu vya kufanya na ni kwa muda mgani nafaa kuvifanya. Pia natumia kuweka ili kujua masaa ya kuenda kwenye mazoezi yangu ya mpira na masaa ya kuenda hospitalini. Pia inasaidia kuhifadhi pesa kupitia programu zile za benki ambapo nafuatilia jinsi akiba yangu inavyokuwa kila mwezi au kila wiki na kitu chingine ninatumia simu kwa mawasiliano ya kina. Kwa sababu nikiwasiliana na familia yangu, madada yangu, kaka zangu na mama yangu. Natumia ile simu kuwasiliana nao. Kwa sababu napenda mahali pa kimya, mazungumzo yenye mashiko pia simu ni kifaa ambacho naweza kibeba pali popote. Siku yoyote, wakati wowote, ili kuweza kunisaidia. Katika mawasiliano yangu pale, kwenye mitandao. Na ili kuongea na wale ambao ninawapenda.

Naam, mimi naelewa sana umuimu wa lishe bora kwa ajili ya kustawi wa mwili na akili. Napenda sana kumla samaki. Kwani ni mlo ambao unawakilisha uweano kamili kati ya ladha ya asili na faida za kitabibu. Katika ratba yangu ya chakula, samaki anachukua nafasi ya kipeke kama shujaa wa protini. Kwa sababu ya uwezo wake wakupatia mwili wangu asidi ya mafuta ya omega tatu ambayo ni muhimu kwa ajili ya kuimarisha uwezo ule waubongo wangu kumbu kumbu na afya ya moyo kwa kuzingatia kazi yangu ambayo inahitaji umakini mkubwa kwa maamuzi ya haraka. Mimi huchukua mlo wa samaki kama semu ya mafuta ya kiakili yanayo niwezesha kusalia na weledi wa hali ya juu. Pia, jikoni yangu, maandalizi ya samaki ni sanaa inayohitaji ule umakini wakima abara. Nileo ujenga katika masomo ya sayansi na hisabati. Mimi sipendi kumpika samaki kwa kumlaza kwenye mafuta mingi. Badala yake, nampendelea kumwoka. Au kumshtua pale nikiwa nimempaka viungu asili kama tangawizi, vitungu saumu na limau. Hii ni mchakato unaonipa utulivu ule wandani ambapo harufi ya samaki akipikwa inanikumbusha umuhimu wa kuhishi maisha yenye afya na maisha ambayo nisafi. Sanaa ya upigaji picha pia hujitokeza napo andaa samaki. Kabla sijaonja hata tonge moja, mimi hupenda sana kunasa picha ya sahani yangu iliyopambwa vizuri nikivutiwa na rangi za asili za chakula hicho. Picha hizi nazieka pale kwenye mtandao na watu wengi huzipenda. Samaki anachochea na kiu yangu ya kutalii na kuzuru sehemu nyingi hapa nchini. Ninapo safiri, mimi hupenda kuonja samaki wa maeneo tofauti ili ikawa hata ni tilapia zile pale ziwa Victoria ama samaki wa baharini kule pwani. Jambo hili linaongezea utajiri wa mazoefu wangu kimaisha. Pia mimi hupenda sana kuona samaki kama kiungo muhimu katika maandalizi yangu ya maisha ya baadae hasaa kuelekea kwenye ndoa labda kumpikia mwenzangu wa ndoa kwani kupika na kushiriki mlo huu wenye afya na muenzi wangu kutajenga utamaduni wa kifamilia unauzingatia ustawi. Ambao naupenda sana.

Mimi kwa kawaida ninapenda sana hali ya hewa, ya mvua na baridi kiasi kwa sababu mazingira haya yanaendana kikamilifu na utu wangu na vile ninavyojihisi nikiwa ndani ya pale jumbani pangu hali ya hewa. Hali ile ya hewa na mvua inawakilisha wakati wa usafi na upya. Ninapokuwa hospitalini nikiwa nimezunguka na changamoto za kitabibu. Kuona mvua ikinyesha nje, kunanikumbusha kuwa, asili inauwezo wa kusafisha ulimwengu. Jambo linaloendana na nidhamu yangu na usafi wangu kwangu mimi sauti ya matone ya mvua yanapogonga paa si kelele. Bali ni muziki tulivu. Unaonipa amani ya kipekee na kunisaidia kupunguza mawazo. Ninapokuwa nyumbani hali ya hewa ya baridi inanipa fursa nzuri ya kufurahiya vitu ambavyo navifanya hapo ndipo ninapopata motisha ya kujifungia ndani na kusoma lugha tofauti tofauti nikijua kuwa nje kuna utulivu ambao unaniruhusu kuzama kwenye vitabu vyangu bila usumbufu. Katika hali hii ya hewa, mimi hupata hamu kubwa ya kuingia jikoni na kuandaa mlo ya moto na yenye ladha asili kama pilau, samaki wa kupaka, au mandazi, chapati, na vyakula vingineo. Kuna ladha ya pekee ninapo ifurahia mimi hiyo ni napo ifurahia, kuna latha ingine ya kipekea bayo ni kifurahia, uwa ni mejipunzisha sebuleni, ni kitazama mandari ya kijani kibichi nje, ambayo ni mepiga picha labda kwa kamera wa mengine mengi. Aidha, hali ya hewa ya baridi pia inanisaidia sana katika kuamka mapema ingawa wengi huona ni vigumu kuamka wakati huo wa baridi. Kwangu mimi hewa safi na tulivu ya asubuhi inakua nyepesi na kufanya mazoezi ya kunyosha viungo na kujiandaa kiakili kwa ajili ya siku kuwa mazuri. Hata hivyo, nikiwa nacheza pale uwanjani, kukiwa na baridi na kukimbia kimbia, inaleta ile, inaleta ile joto mwilini. Pia, hali ya hewa ya mvua na baridi kiasi inasaba isha huwa inasababishiana upendo wangu na mahali pa kimya. Inatengeneza mazingira ya kishairi na ya kihaba ambayo ni kubimi ni hali ya hewa inayokaribisha mzungumzu ya kina kutafakari kuhusu vitu na watu wengi.

Nina waandishi wawili wa vitabu ambao ninawaenzi sana, mmoja wao ywaitwa Ken Walibora na mwingine William Shakespeare. Kupitia kwao, ninaunganisha utambulisho wangu wa kienyeji nchini Kenya na azma yangu ya kuwa raia wa kimataifa anaye jiandaa kwa masomo ya juu ya maisha. Mimi namthamini sana Ken Walibora kwa sababu ana ubingwa wake katika lugha ya Kiswahili ambayo ambayo lugha ambayo ni lugha yangu ya asili na inayoniunganisha na wagonjwa pale nikiwa hospitalini. Vitabu vyake kama siku njema na kidagaa kimemwozea vimenifunza kuhusu ujasiri, maadili na mapambano ya maisha nchini kenya. Walibora alikuwa na uwezo wa kipekee wa kuelezea hali ya binadamu na siasa za jamii kwa lugha iliyo tulia na yenye ufasaha. Jambo lilalo endana na nidhamu yangu na kuthaminiwa kazi bora na umakini. Ninaposoma kazi zake, ninahisi haari ya asili yangu. Kwa upande mwingine, mimi tena ni shabiki wa William Shakespeare kwa sababu ya ufasaha wake wa lugha, ile ya kingereza na uchambuzi wake wa kina na saikolojia ya binadamu. Shakespeare anatumia lugha kama chombo cha sanaa sawa na vile ninavyo tumia kamera yangu kunasa hisia za ndani. Kazi zake kama Hamlet ama pia ile ya Romeo and Juliet, zinanifundisha kuhusu hisia, migogoro, ile ambayo ni ya kimaamuzi na upendo, mada ambayo ni muhimu sana ninapojiandaa kwenye maisha ya usoni na ushirikiano na wenzangu. Ingawa Shakespeare aliishi karne nyingi zilizo pita. Umakini wake katika hisabati ya maneno na muundo wa tamthilia unanivutia sana mimi ambaye nilipenda hisabati na sayansi. Waandishi hawa wawili wananipa uwiano ninao utafuta. Walibora ananipa mzizi ya nyumbani na maadili ya kazi. Wakati Shakespeare pia ananipa mtazamo ya ule wa kifalsafa na fasihi ya kimataifa. Kusoma vitabu vyao katika utulivu wa nyumbani kwangu kuna nifanya nisikilize sauti ambazo ni sauti nyepesi na ambazo ni sauti za zilizojawa na hekima.

Chumba changu cha kulala ni kituo changu cha utulivu. Kwa hivyo, nina kipenda sana kwa sababu ni chumba kikubwa na chenye nafasi ya kutosha. Kikitoa mazingira ya hewa safi na amani ambayo nahitaji baada ya siku ndefu kazini kuhudumia apali wagonjwa kwenye hospitali. Kuta zake zimepangwa na zikapakwa rangi ya zambarau, rangi ninayoipenda zaidi ya rangi zote. Ambayo rangi hii inanipa hisia ya utulivu, hekima na ule ubunifu kila ninapoingia ndani. Rangi hii ikichanganywa na mwanga mwanana inatengeneza mazingira kamili na mimi kutafakari kuhusu vitu ambavyo nataka kuvifanya kwenye maisha. Katika chumba changu, mle katikati, kuna kitanda changu kikubwa, chenye ukubwa wa mita sita kwa sita, ambacho ni kinawekezaji wangu muhimu kwa ajili ya mapumziko. Kitanda hiki kime pambwa na mito sita, mito sita ambayo ni hili mizuri ambayo inaeza bondeka mizuri, milaini ni atuwa faraja ya kipekee na nina blanketi tatu za kupendeza, ambazo zina nivutia kujivingisha ndani nyakati za mvua na baridi zinapo ingia. Pembeni mwa kitanda changu nina taa ya kando ya kitanda. Inayotoa mwanga mwanana ikiniwezesha kusoma vitabu kabla ya kuingia kwenye malazi na kupumzika. Kituo kikubwa cha juu ili jumba langu ni dirisha langu kubwa. Ambalo ni la vioo na nikichungulia nje kupitia kwa dirisha langu. Kuna bustani nzuri yenye maua ya rangi mbali mbali, zambarau, bluu, samawati, nyekundu, nyeupe. Ambao inaleta uhai wa sauti zile za asili. Ndege wanarukaruka kwenye bustani langu ambalo liko nje kwenye nikitizama kutoka kwenye dirisha langu. Pia napenda sana kuenda kwenye bustani langu na ya palilia maua yangu yawe na afya nzuri. Kwa sababu, ndiposa na chukua na yaweka kwa nyumba na ya nanukia vizuri zaidi.

Pale utotoni wangu nilikuwa mtoto mwenye bidii, ubunifu na nishati nyingi. Sifa ambazo ziliniweka, zikanipa msingi imara, wa nidhamu, nilionao leo kama mwanataaluma yule wa afya. Shughuli niliokuwa nikiipenda zaidi na ilionipa furaha isiyo ya kifani ilikuwa kucheza mpira wa miguu. Nakumbuka nikiwa na marafiki zangu uwanjani nikikimbiza mpira kwa shauku kubwa. Huku nikijiona kama shujaa ambaye amechezea timu kubwa, ambapo siku moja nilijikwaa nikaumia kwenye goti, lakini likaja likapona baadaye. Hapo ndipo nilijifunza umuhimu wa ushirikiano, kati ya watu, hata ikiwa ni wawili au watatu, nilijifunza ushirikiano huu. Pia, nilikuwa na upande wa kisanii, uliokuwa umeanza kuchanua, nilipenda sana kuchora, ambapo nilitumia penseli zangu, kunasa picha za watu, sana sana nilipenda kumchora mama yangu na dada zangu, wanyama na mandhari nilioyaona karibu nami. Hii ilikuwa ni mbegu ya mapenzi yangu ya sasa ya upiga picha. Vile vile nilikuwa mjenzi mdogo, niliyependa kuunda vitu kupitia mchanga, ninatengeneza nyumba na magari ya mchanga kwa umakini mkubwa. Upande mwingine, nilianza kuonekana kupitia tabia yangu ya kusoma. Nilikuwa sana napenda kuvisoma vitabu. Nilipenda kusoma hadithi ndogo ndogo zile za watoto wachanga. Nilikuwa mtoto ambaye alikuwa ametulia na vitabu. Nikizama kwenye hadithi zile za maarifa mapya jambo linolijengea msingi kwa kuwa msomi na mpenzi wa vitabu. Kama vile vya Ken Walibora, baadaye kwenye maisha na zile za Shakespeare. Pia isitoshe nilishiriki katika karate. Mchezo ambao uliostawisha nidhamu yangu ya mwili, ulinzi na uwezo wa kutulia. Sifa hizi ni muhimu sana kwa sababu zimenifanya, zimeniwezesha kama hiyo kucheza karate, imeniwezesha sana kujikinga na wale wabaya ambao wananivamia. Shughuli hizi zote za utotoni zilinitengeneza kuwa mtu anayethamini sana utulivu, mazoezi na hamu ya kujipendeleza na kujiendeleza kimasomo kila wakati.

Kwa kawaida, siku za jumatatu hadi ijumaa, mimi hupenda kuoga mara mbili au tatu kwa siku. Kulingana na shughuli zangu za mazingira ya kazi yangu. Utaratibu huu si kwa ajili ya usafi. Bali n sehemu ya mchakato wangu, wakurejesha nishati na utulivu wakili. Mara nyingi, mimi nina mpangilio wakuoga. Baada ya kuamka na kufanya mazoezi ya asubuhi, mimi huoga kabla ya kwenda kazini. Baada ya kufanya mazoezi yangu ya asubuhi yangu ya subuhi na kujianda kwenda kazini mimi huoga ili kuamsha mwili wangu na kuanza zamu yangu ya hospitali. Nikiwa mchangamfu na mwenye harufu ya usafi. Hii inanipa hali ya kujiamini ninapohudumia hata wagonjwa. Baadaye, baada ya kuejelea kutoka kazini, kutokana na mazingira ya hospitali, mimi hulga mara moja ninapofika nyumbani. Ili kuondoa uchafu na vijidudu vyote na kuhakikisha chumbani pangu, nipasafi na kunabaki kukiwa asafi. Hii inanisaidia kuanza jioni yangu kwa utulivu nikiwa nimevaa nguo zangu za rangi ya sambarau na pia ambazo ni kukuu zanisaidia kupata joto mwilini. Pia wakati ule wa wikendi ambapo mimi hupendelea kwenda mazoezi ya mpira. Nikimaliza kutoka kwenye mazoezi narejea nyumbani nakupika nakuoga mara moja. Kabla ya kuanza kufanya chochote utaratibu huu ambao unanisaidia kuoga. Unanifanya nijisikie mwepesi na mwenye amani, tayari, kwa ajili ya kusoma vitabu au kutizama televisioni.

Kwa kawaida, mimi hulea na kuhudumia nywele zangu kwa nidhamu ya hali ya juu. Nikihakikisha zinabaki safi na zenye afya wakati wote. Kwa kawaida, mimi hufanya matengenezo makubwa ya nywele yangu mara moja kwa wiki au kila baada ya wiki mbili. Kulingana na kazi ya ukuaji na mahitaji ya mwonekano wangu wa kitaaluma wa hospitalini. Utaratibu huu ni muhimu kwangu kwa sababu nywele hunipa hali ya kujiamini. Ninapo vaa kofia yangu ya kitabibu ninapo kwa uwanjani nikicheza mpira au kufanya vitu vinginevyo. Katika ratba yangu ya siku, mimi huosha nywele zangu kwa maji kila baada ya siku mbili. Yaani mara moja au mara mbili baada ya hizo siku mbili hasa, baada ya kutoka kazini au baada ya mazoezi makali yale ya asubuhi ama baada ya mazoezi yale ya karate. Hata hivyo, kutokona na umakini wangu wa kitaalamu mimi hutumia sabuni au shampu maalum ya kusafisha ngozi ya kichwa mara mbili kwa wiki. Ili kuzuia nywle zangu, zisikauke sana kutokana na kuoga mara kwa mara. Utunzaji unanihakikishia kuwa nywele zangu zinabaki na unyevu na mungao wa asili. Jambo linalo endana na mimi na vile ambavyo ninanvyo amini. Baada ya kuoga, mimi huzikausha zile nywele zangu na baada ya kuzikausha nazipaka mafuta asilia yenye harufu nzuri na tulivu. Ambayo ainisababishi usumbufu mimi wala wagonjwa wangu. Huu ni wakati wa kujitunza nikiwa mbele ya kioo chumbani kwangu. Kio ambacho ni kikubwa, ambacho naweza nikajiona mzima mzima kule ndani na ambacho kina rangi ya zambarao ambayo ni rangi ninayo ipenda. Ninapochana nywele zangu kwa umakini mimi hupata nafasi ya kutafakari mipango yangu ya siku. Na kujiandaa kiakili kwa ajili ya kwa kuamka na kufanya mambo yangu ya kila siku. Kwangu mimi kulea nywele ni sehemu ya nidhamu ya jumla. Ile ya mwili ambayo ni nguzo muhimu katika safari yangu ya kuelekea kwenye siku za usoni na mafanikio kwenye masomo yangu ya baadaye.

Ninafanya kuandika kwa mkono au kuandika na kompyuta, ikibidi kufuatia kitu ambacho nacho kifanya kwa wakati huu. Kwa mfano, nikiandika na mkono. Mimi upenda sana kuandika, ninapokuwa katika chumbani pangu, labda naandika kuenye sajara yangu, naandika, nataka kutafakari kwa kina. Ama labda nasoma pale luga ya nchi ungeni. Kwani kuandika erufi na maneno kwa mkono. Inanisaidia kukumbuka msamiyati haraka zaidi. Pia ninapopanga nyakati yangu ya maisha ya badai. Au bajeti juya kuifadhi pesa. Mimi upendelea kuandika kwa mkono. Kwa sababu kuna usianao wakipekee wakiakili unaotokea kati ya mikono na ubongo wangu. Katika utulivu wa chumba sauti ya kalamu ikitembea kwenye karatasi wakati wowote ule naandika. Ninjiatosha ya kupoesha akili yangu na kufanya iwe laini. Pili pia naweza kutumia kompiuta kuandika. Kwa upande mwingine na tegemea kompiuta kwa ajili ya kazi zangu za kita aluma na kimasomo wakati mwengine ninapotafuta majarida ya kisayansi hospitalini. Pia kuandaa ripoti za kitabibu au kuchambua takwimu za esabu. Kompiuta ndio chombo changu kikuu kwa sababu ya kasi na ufanisi wake. Pia natumia kompiuta hiyo hiyo kuifadhi na kuwariri picha nzuri zinazonasa kwa kamera yangu. Kwa ufupi, mimi ni mtu wa kisasa anayethamini teknolojia kwa ajili ya ufanisi ule wakazi lakini inasalia kwa mpenzi wasili ninayetumia uandishu wa mkono kwa ajili ya kujifunza luha na ukuwaji wangu binafsi.

Kwa kuwa, mimi ni mthamini ninae thamini mpangilio bora na matumizi yake ya fedha, mimi huchagua maeneo yangu ya kufanya manunuzi kwa wakati maalum, ili yaendane na mahitaji yangu ya kitaaluma na ya kibinafsi. Kwanza, kama ni vitu vya kula, ninapofika suala la lishe yangu, mimi ni mtu mwenye msimamo mkali kuhusu ubora. Kafo ndiyo chaguo langu kuu ninapotaka bidhaa zenye viwango vya juu. Huko ndiko ninakoenda natafuta samaki wangu mbichi nikichunguza kwa umakini na kitabibu ili kuhakikisha ni safi. Pia mimi hutumia supermarket kubwa, kununua mahitaji ya kila siku kama unga wangano, isio obokolewa, kwa ajili ya ugali, viungo vya pilau, na matunda ya rangi zambarau, na rangi nyinginezo. Kafo ndiyo inalingana, na utu wangu, ninapoenda usafi wa kugawa. Pia, kama ni kwenye mavazi, kwa sababu ya ratiba yangu pia, ninapenda kuenda pahali kwenye mtandao ya jumia na kilimall napata mavazi yangu ya michezo, jezi na hata nguo za kawaida, zinazoweza kuwa na nakiza za aina tofauti tofauti. Ununuzi wa mtandaoni unanipa fursa ya kulinganisha bei na kusoma maoni ya wateja wengine. Jambo ambalo ni muhimu katika bajeti ambayo nimeifadhi pesa kwa mwezi huo. Pia mimi hutumia majukua haya kuagiza vifaa vidogo vya kamera au vitu vingine vidogo vidogo nina vyo hitaji wakati wowote ule. Pia kwenye soko za kiasili, kama ile ya mboga za kienyeji, ingawa pia kafo ni mzuri, mimi bado ni mpenzi wa asili. Kwa ajili ya mboga zangu za kienyeji, kama managu, mimi hupenda kutembelea masoko ya asili nchini, ili kupata bidhaa, ambazo ni moja kwa moja, zimetoka shambani. Hili linanipa nafasi ya kugusana na jamii na kuona ualisia ambao unaendelea pale. Manunuzi yangu yote huwa yanalenga kuimarisha patakatifu. Ninapo zungumza kwenye kile kwenye mle sebuleni mwangu na mle jikoni. Baada ya ile kazi yangu ya siku.

Naam, mimi upenda sana mziki wa jadi, kwani unagusia sehemu ya ndani kabisa ya utambulisho wangu kama mkenya na mpenzi wa asili. Katika ulimwengu wangu, unaongozwa na sayansi na kitabibu na teknolojia, mziki wa jadi huwa unanipa uiano, unaoitajiwa na kuunganisha akili yangu na mizizi yangu ya kitamaduni. Mziki wa jadi unatumika kama tiba ya akili. Baada ya siku ndefu na yenye shinikizo pale hospitalini kwenye kazi mimi napata utulivu mkubwa nikisikiliza sauti za ala. Za asili kama vile nyatiti, litungu, na ngoma za kienyeji kama kinasagero sauti hizi zinazo changanyika na sauti za mvua wakati ambapo kuna nyesha pale matone ya mvua yanapogonga kwenye paa, zinatengeneza mazingira ya kipekee ya amani ndani ya achumba. Pia, mskumo wa kisasa, ule wa kisanaa, kama piga picha, mimi uvutiwa na midundo ya jadi, kwa sababu ina rangi ya isia nyingi. Ninaposikiliza nyimbo za kitamaduni, zinazo simulia adithi za kale, kutembelea seemu mbalimbali ili kunasa picha, zinanipa uo muongozo. Pia kwenye nidhamu na harakati, kuna aina fulani ya mziki wa jadi kwenye midundo ya kazi. Inaweza kunipa hamsa, napofanya mazoezi, pale labda napigana, ama nacheza pale uwanjani kwenye mpira wangu wa miguu. Inanikumbusha nguvu ya stamina na madabu, ile ambayo mababu zetu walikua nayo. Jambo ambalo linaloniimiza kuamka na kufanya kazi zangu wafa asubui na mapema wakati pia wa kujifunza ninapojifunza kitu wakati ule najifunza lugha nyingine mgeni. Mimi upenda kulinganisha midundo ya asili ya kiafrika na mziki wa kitamaduni wa mataifa mengine. Hii inapanua kuelewa kwangu, kuhusu ulimwengu na kunifanya nithamini upekee waluwa na sauti. Kwa sababu mziki wa jadi, kwangu ni zaidi ya burudani. Kwa sababu, nikiungo kinachonifanya nihisi, nimekamilika, nikijenga daraja kati ya waledi wangu, wakisasa na utajiri wa kale wa jamii yangu.

Kwa kawaida, mimi hupenda sana kuvalia tishati kuliko shati. Na chaguo hili, inaakisi maisha yangu ya harakati, taaluma yangu na utu wangu. Unaothamini uraisi na faraja. Kwa nafsi yangu, ile ya kwanza, nina sababu mingi kwa nini napendelea tishati kuliko shati. Kwanza kabisa, tishati inanipa uhuru wa kutembea na faraja ya hali ya juu. Kuna mtaalamu wa afya na mchezaji wa mpira wa miguu ambayo, maisha yake yanahusisha harakati nyingi kama mimi. Baada ya kuwa, baada ya kuhuvua ile sare zangu za kazi, pale hospitalini. Mimi hupenda kuva tishati laini, inayoruhusu ngozi yangu kupumua hii ni muhimu sana, ninapokuwa sana sana nikiwa uwanjani kwenye mazoezi ya mipira, ama pale napopigana, kwenye ukumbi pale wa karate. Kwani tishati haizuili, ninapopiga pasi au kufanya miondoko ya kishujaa. Tishati inaendana na wepesi, inaouhisi mwilini, baada ya kula mlo wangu, ambao ninaupenda. Kitu chingine ni tishati ni chombo ambacho uelezea utumbulisho wa mapenzi yangu. Mara nyingi mimi huchagua tishati zenye nembo kama zile za timu yangu ya manchester united ili kuonyesha ushabiki wangu wa fahari. Tishati yangu huwa zenye rangi aina tofauti tofauti. Pia tishati huwa raisi zaidi kuvaa ninapokuwa ninafanya kazi za pale hapa na pale shamra shamra ya kuandaa maandalizi pale jikoni. Tishati ina ina nafasi kubwa ya kuacha mtu kupumua. Pia tishati inalingana na utaratibu wangu wa asubui na usafi. Kwa sababu mtu mimi huamka asubui na mapema. Na tishati ndiyo chombo ndiyo inanisaidia wakati ninataka kuenda nje kukimbia. Kwa sababu tishati inanibana lakini tishati haiwezi nibana. Kwa hivo napenda tishati kuliko shati. Pia tishati inaashiria unyenyekevu na ukaribu wa wazi. Ninapokuwa nje ya mazingira, nimeenda kutembelea rafiki yangu labda. Tishati inanifanya nionekane mtu wa kawaida na naefikika kwa uraisi. Jambo linalonisaidia na napoji. Napo jadiliana kuhusu mambo ya dunia na mwenzangu pale rafiki yangu. Hivo napendelea shati, tishati kushinda shati.

Mji wangu wa ndoto ambao nimekuwa nikitamani kutembelea duniani ni mji wa Pari pale Ufaransa. Huu ni mji, huu, huo sio mji tu kwangu, bali ni kituo kikubwa, cha kitamaduni, lugha, ambacho kinaendelea na kinaendana na kikamilifu na malengo ya maisha. Kwa sababu lugha ya masomo ambayo ninaifanya ni ile lugha ya Kifaransa, vile ninavyojua nimekuwa nikijifunza lugha hii kwa bidii, kwa sababu Pari, ndicho kitovu cha lugha hii. Na kutembelea mji huu kutanipa fursa ya kipekee ya kuzungumza na wenyeji, jambo litakaloboresha ufasaha wangu, ninaohitaji kwa ajili ya masomo yangu ya juu. Pia ningependa sana kupiga picha pale kwa Eiffel Tower kwa sababu mimi ni mpigaji picha maalum. Pale kwenye Pari ambao unajulikana kama mji wa mwanga, mandhari ya mto Thame, barabara zenye historia na bustani nzuri ni mahali kamili kwa ajili ya kunasa picha. Pia hali ya hewa na utulivu. Ningependa pia sana kuona pale ile matone inamwagika yale ya rangi nyeupe. Hali ya hewa ikiwa baridi na yenye mvua. Na ambayo hali ya hewa naipenda zaidi. Kwa kitu ambacho kimenivutia sana sana tangu utotoni. Zaidi ni mnara wa Eiffel Tower. Si tu kama kivutio cha watalii. Bali kama kielelezo cha wahandisi na sayansi. Pia makumbusho ya Lavre yanayonivutia kwa ajili ya kuona michoro mikubwa duniani na makanisa ya kale yenye usanifu na kuvutia, hivyo ndivyo pia vimechangia niweze kupenda kuenda pale Pari. Pia ningependa kutembelea hospitali na vituo vikubwa vya utafiti, wa kitibabu kama America Medical Center pale Pari, au Medical Center Paris Republike ili kuona jinsi weledi, wa kimatibabu unavyoelekezwa kule. Ninahakikisha kuwa, nitafika pale, kwa sababu bajeti na akiba yangu, ninahifathi fedha nikitenga sehemu ya mapato yangu kwa ajili ya safari hii. Pia wakati, napanga pia wakati muhimu na msimu muhimu ambao, ninapenda ile baridi, msimu wa baridi, huu ndio wakati mimi, nitapokuwa na uvuli zaidi, nitatembelea pale kwenye mji ule wa Pari. Pia maandalizi ya kitaaluma nahakikisha kuwa nimefika kiwango kizuri cha lugha ile ya Kifaransa. Ile niweze kuwasiliana na wenyeji pale ni nitakapofika. Pari kwangu ni zaidi ya likizo. Pia ni sehemu patakatifu ambapo nitapata fursa ya kuvaa mavazi ambayo ninayapenda yale mavazi makubwa makubwa.

La hasha, mimi kamwe sipendelei vyakula, ambavyo ingawa hata ulimwengu una unahimiza ulaji wa vyakula vili yosindikwe, kipsi na baga kwa ajili ya urahisi, mimi nimechagua njia tofauti, njia ya asili, ya afya na ya nidhamu, inayozingatia weledi wangu. Kula kwangu, si tukio la bahati mbaya, ni mchakato wa kisayansi na kisanii. Napenda sana, sanaa ya kupika. Jikoni kwangu, nipopanageuka kuwa maabara ya ladha ambayo mimi ndie mtaaluma mkuu. Napenda kuandaa milo na yaki milo kamili ambayo ni ya kimutamaduni inayokithi mahitaji ya mwili wangu. Mlo wangu mkuu ambayo siuchoki kamwe ni wali na chapati. Kiongeza ugali na mboga mboga. Kuna utulivu wa kipekee, ninaupata, ninapokuwa, nikiandaa unga wa chapati. Ni mchakato unaohitaji, umakini. Chapati la zangu zile, lazima ziwe za tabaka, ziwe laini, na ziwe za rangi ya kahawa, iliokolea vizuri. Upishi wa wali pia kwangu ni sanaa sipendi wali ulioshikana bali kila punge ijitenge ikiwa na harufu mzuri ya mdarasini au iriki. Lakini chakula cha wanga pekee hakitoshi kwa mtaalamu kama mimi. Mimi pia ni mpenzi mkubwa wa mboga mboga za kienyeji na samaki. Ninapofika sokoni, mimi huchagua mboga kama managu, sukumawiki, mchicha na nyinginezo ambazo zimejaa virutubishi wa silia. Mboga hizi zina ninazipika kwa kitungu maji na nyanya fresh alafu zinatengeneza uwiano mzuri na wali au chapati. Kwa sababu ya ratiba yangu ngumu na nidhamu yangu ya muda, nimebuni mfumo wa ufanisi wa kujiandalia chakula. Mimi si mtu wa kupika kidogo kidogo kila siku. Badala yake, ninapika, ninapata muda wangu maalumu mara nyingi mwishoni wa mwa wiki au siku yangu ya mapumziko. Na kupika vyakula vingi, kisha, nikisha maliza kuzipika, naweka kwenye friji, friji yangu kukuu. Mfumo huu, unanisaidia katika mambo mengi. Kwanza, ninaporudi nyumbani nikiwa nimechoka, sina haja ya kutafuta chakula cha haraka nje. Ninachofanya ni kutoa chakula changu kwenye friji na kukipasha motoni na kukifurahia. Pia inanisaidia kuokoa pesa, badala ya kutumia fedha, migao ya bei ghali. Naweka pesa hizo kwenye akiba yangu, kwa ajili ya safari yangu ya ndoto, kuenda kuzuru inchi za nje. Kwa mtaalamu kama mimi wa afya, najua kila kiungo kilichoingia kwenye chakula changu. Ninaepuka mafuta mabaya na chumvi iliopitiliza ambayo hupatikana kwenye vyakula, vya haraka. Nina huwa naketi chumbani napata siwezi sipendelei kabisa baga na pizza amabvyo zinaweza kuniletea magonjwa ambayo yasiyodhihirika. Kupika kwangu na kuhifadhi chakula kwenye friji ni dhirisho la jinsi navyopanga maisha yangu. Kwa umakini na kwa lengo kuu na la kudumu. Ni sehemu ya utu wangu wa kwa kuthamini asili bora. Iyo ndio siri ya nishati yangu kwenye maisha yangu ya hivi sasa.

Mimi huenda mahali pa ibada, mara moja kwa wiki na siku hiyo ni siku ya jumamosj. Kwa sababu, mimi ni mwana adventista wa sabato. Sabato ni siku takatifu na muhimu sana kwangu, ambayo naitenga kikamilifu kwa ajili ya Mungu na mapumziko ya kiroho. Ratiba yangu ya ibada siku ya jumamosj huanza asubuhi na kuendelea hadi jioni. Hii ni siku ambayo mimi husitisha shughuli zangu zote za kawaida. Sitendi kazi hospitalini, sichezi mpira wa miguu wala sifanyi mazoezi ya Karate. Badala yake, mimi huamka na utulivu ule ule wa saa za asubuhi. Lakini safari hii ni kwa ajili ya kujiandaa kwenda kanisani nikiwa nadhifu. Mara nyingi nikuwa nimevalia vazi langu bora, ambalo linaweza kuwa na nakshi ya rangi tofauti tofauti. Siku yangu ina mpangilio kwa sababu asubuhi na mapema mimi hushiriki katika mjadala wa biblia na kusikiliza mahubiri yanayonipa hekima ya kimaisha na nguvu ya kukabiliana na changamoto za kazi wiki nzima. Alafu mchana, baada ibada ya asubuhi, mara nyingi mimi hushiriki mlo wa mchana, pamoja na waumini wenzangu, jambo linaloimarisha upendo na ushirikiano kati ya washirika wenzangu. Alasiri hadi jioni, mimi huenda kukaa kanisani kwa ajili ya nyimbo, mijadala ya vijana au huduma za jamii hadi jua linapozama kuashiria mwisho wa sabato. Kwa sababu mimi ni mtu anayependa utulivu, mahali pa ibada ni patakatifu. Pengine nje ya nyumba yangu, inanipa nafasi ya kusikiliza nyimbo za jadi, za kanisani na kutafakari kuhusu uumbaji wa Mungu. Kwanzia wanyama, ninavyo waona bustani kwangu, hadi sayansi tata ya mwili ule wa binadamu. Ninayo ishughulikia kila siku. Imani yangu, kama muadventista, ndiyo msingi kwa binadamu na ule wa uadilifu wangu kazini. Ikinihimiza kuwa mnyoofu na mwenye upendo kwa wagonjwa wangu. Baada ya kujua, baada ya lile jua lile jua la jioni kuzama, jumamosi jioni mimi hurejea nyumbani nikiwa na amani tele, tayari kupumzika kwenye kitanda changu. Nikingoja kuanza tena siku ifuatayo kama wengine.

Naam, mimi ninapenda sana kuimba, na shauku hii ya mziki ni sehemu muhimu sana ya maisha yangu ya kiroho na kijamii. Kwa nafasi ya kwanza, hivi ndivyo kipaji hiki kinavyochangia katika utulivu ule wangu. Moja, mimi ni mwimbaji katika kwaya ya kanisa langu la kiadventista. Kila jumamosi, kuanzia asubuhi hadi jioni, mimi huungana na wanakwaya wenzangu kumsifu mungu kupitia nyimbo zenye ujumbe nzito na sauti zenye mpangilio na kuvutia. Kama mtaalamu wa afya anayedhamini, usahihi, ninavutiwa sana na jinsi sauti, tofauti, besi, tenea, alto na soprano, zinavyoungana kwa upatano kutengeneza wimbo moja mzuri. Huu ni ushirikiano wa timu, unaofanya, na unafanana na jinsi ya tunavyofanya kazi hospitalini, ili kuokoa maisha ya wagonjwa. Kuimba pale kwenye kwaya huwa kunanipa faida nyingi sana. Kwanza kunanipa faida ya tiba ya akili. Baada ya wiki ndefu ya kushughulikia makosa na changamoto kazini kuimba nyimbo za kiadventista kunanituliza akili yangu. Ni njia ya kipekee ya kupumzika na kupunguza msongo wa mawazo. Pia, kunanipa nidhamu ya mazoezi kama vile ninavyo amka, asubuhi kwa ajili ya mazoezi ya karate na mipira. Mimi hufanya mazoezi ya sauti kwa nidhamu ya hali ya juu. Ili kuhakikisha, ninatoa sauti bora zaidi kwa yaani. Pia, inanipa uunganisho wa kitamaduni napenda sana tunapoimba nyimbo za jadi au mapambio ya kiadventista. Kwani yananikumbusha utoto wangu nchini na mizizi yangu ya asili. Pia mara nyingi ninapokuwa nyumbani nikipika au hata nikijifunza kilugha za kigeni. Mimi hujikuta nikivuma nyimbo za kwaya ninazozipenda. Hata katika chumba changu cha kulala, sauti yangu ikishindikizwa na sauti ya mvua. Pale inanifanya nihisi niko karibu zaidi na mungu na asili.

Mara nyingi, mimi hucheza na mpenzi wangu kwa sababu yeye ndiye mshirika wangu mkuu katika shughuli zangu nyingi. Ziwe za burudani na muda tunaotumia pamoja, ni sehemu muhimu sana ya patakatifu pangu na furaha yangu ya moyo. Hivi ndivyo tunavyotumia muda wetu kucheza na kushirikiana pale uwanjani, pia yeye yuapenda kucheza mpira wa miguu. Kwa sababu mimi ni shabiki wa soka na mchezaji wa mpira huo wa miguu mara nyingi mimi hucheza naye. Kwa sababu pia yeye ni mpenzi wa michezo na tunafurahia tukikimbizana uwanjani au kufanya mazoezi ya karate pamoja. Hii inahimarisha ushirikiana wetu na kutusaidia sote kubaki fiti kimwili. Pia kwenye michezo ya ndani na utulivu. Siku ya mvua pale, tunapopumzika ndani ya chumba changu au chumba chake ambacho ni kikubwa, chenye rangi, mzuri mzuri. Tunaweza kucheza michezo ya bodi au kadi huku tukifurahia, kula vitu kama popcorn. Kusikiliza sauti za mvua na zile za televisheni michezo hii pia inatupa nafasi ya kucheka kutaniana na kujenga urafiki wa kina zaidi, sanaa kwenye sanaa pia na ubunifu. Wakati mwingine humtumia kama modeli. Ninapofanya mazoezi ya upigaji picha kwa kamera yangu. Tunacheza na mwanga na mandhari ya bustani ambayo ina maua na wanyama ili kunasa picha nzuri nzuri ambazo zinadumu na zinakuwa kama kumbu kumbu ya safari yetu ya mapenzi. Pia kwenye mapishi hata jikoni hunisaidia kupika wakati ambapo ninaanda vyakula. Tunashirikiana kuandaa wali chapati, samaki, mboga huku tukicheka na kuchezacheza na viungo mbali mbali na kusaidiana kuweka chakula kwenye friji. Kutaniana na kufanya urafiki kwa kila mara. Pia kwenye soka huwa tunazungumza kuhusu mipira kama Manchester United. Kama sasa hivi tumetoka kuzungumzia mechi ya Manchester United na ile ya Brighton Albions Ambayo imekua ikiendelea. Tunakuwa na mijadala ya kusisimua na utani wa soka. Jambo linalofanya kila mechi iwe tukio la kufurahisha na lenye nishati. Pia uwepo wake, unanipa uwiano ninaohitaji katika kazi yangu ngumu na maisha yangu ya kibinafsi. Kwa sababu kucheza naye, kunanifanya nihisi kupendwa, kudhaminiwa na kunanipa nishati ya kuamka na kufanya mambo yangu vile yalivyo.

Ili kuha kikisha nadumisha weledi wangu, wakitabibu na amani yangu ya moyo, nina utaratibu madhubudi wakujitunza. Unaogusa mwili, akili na roho yangu. Kwa nafsi ya kwanza, hivyo ndivyo ninavyojitunza. Kwanza, ninaanza siku yangu mapema, saa kumi na moja aunusu asubui kwa ajili ya mazoezi. Iwe ni kukimbia uwanjani, kucheza mpira pale kwenye jumba changu au kufanya karate. Mazoezi haya ni muhimu kwangu kwa sababu yanaamsha mwili na kuuweka tayari kwa majukumu mazito ya asiku. Baada ya hapo, mimi huoga mara, huoga, huoga alafu jambo linalonifanya nijisikie msafi na mchangamfu wakati wote. Kitu chingine ni natunza lishe yangu kwa umakini mkubwa. Sipendi vyakula vyaharaka, badala yake mimi hupika vyakula vyenye afya kama wali, chapati, mboga mboga za kienyeji, samaki na ugali na chakula nyinginezo. Ninajiandalia milo hiyo kwa wingi na kuiweka kwenye friji ilikuhakikisha kila wakati nina kula mlo bora unaonipa nishati ya kutosha. Kitu chingine ninajenga utulivu wa akili na roho. Kwenye chumbachangu, uko ni kwenye chumbachangu chenyewe, umo mimi ni najistarehesha kwenye kitandachangu, nikisoma vitabu kama vya waandishi wale maarufu kama kina kenwali bora, au Shakespear na wengine kina Magreth Ogola, na kusikiliza sauti za mvua na miziki ya jadi. Pia mimi kama mwana adventista natenga sabato ya jumamosi kwa ajili ya ibada na kuimba kwayani. Au ili kujisaidia, kuunganishwa kiroho na kupata nguvu mpya. Kisha, ninajihusisha na mambo ninayoyapenda. Kwa kama vile kupiga picha bustanini na wanyama, kujifunza lugha ya inchi jirani na inchi tofauti tofauti na kutumia mda mwingi kucheza na mpenzi wangu, kuwenda pale kushiriki kwenye michezo aina kadhaa, aina mbali mbali. Iyo inikiwa ni njia moja ya kujitunza. Na hivyo vyote vinanihakikishia kuwa naishi maisha ambayo yana uwiano najipenda mimi mwenyewe kwanza ili niweze kuwahudumia wengine kwa upendo na weledi.

Mimi upenda upepo wa asili kuliko kutumia AC ambayo ni air conditioning. Chaguo langu hili linaendana kikamilifu na utu wangu wa kupenda asili usafi na mazingira ya inje ninayoyaona kupitia dirisha langu. Kwanza, kama mtaalamu wa afya, nina amini kuwa upepo wa asili ni bora kwa afya ya mfumo wa upumuaji. AC mara nyingi ufanya hewa iwe kavu na inaweza kusambaza vumbi au vijidudu ikiwa mfumu yake haijasafishwa vizuri. Mimi upenda kufungua madirisha makubwa yangu ya chumba ili kurusu hewa safi ya asubui na ile ya jioni ingie kwenye chumba. Ewa hii ya asili inanifanya niisi niko hai, mchangamfu na inanisaidia kuamuka vizuri, tayari kwa mazoezi. Kingine ni upepo wa asili unaniunganisha na mazingira ya bustani yangu. Ninapofungua dirisha langu sipati tu upepo mwanana. Bali pia nasikia harufu nzuri ya mauwa na sauti zao. Ndege wanapo imba kwenye bustani langu dogo. Hakuna AC inayoweza kuingia harufu ya ardhi baada ya mvua kunyesha. Hali ya hewa ambayo mimi naipenda zaidi. Upepo huu unapoingia na kupeperusha mapazia yangu. Unanipa utulivu wa kipekee ninapokuwa nimejipumzisha kwenye kitanda changu. Pia kupenda upepo wa asili kuna lingana na nidhamu yangu ya kutunza mazingira na kuokua nishati. Ninapendelea kuishi maisha raisi ya na yenye mpangilio. Badala ya kutegemea teknolojia ya AC inayotumia umeme mwingi, mimi utumia hewa ya bure ambayo Mungu ametupa. Hii pia inanisaidia katika bajeti yangu ya kuifadhi pesa kwa ajili ya vitu vingine vya tharura au vitu vingine kama matembezi, inje ya inchi na mengineyo. Pia upepo unanipa isia ya uhuru. Wakati niko uwanjani nikicheza mipira yangu ya miguu au nikifanya pale mazoezi ya karate, upepo unanigusa usoni ndio unanipa nguvu ya kuendelea. Isia iyo ya asili siwezi kuipata ndani ya chumba kilichofungwa na AC. Kwani mimi hewa inayotembea kwa uhuru ndiyo inayostai. Sitaishiwa patakatifu.

Katika safari yangu ya maisha, nimejifunza hekima tofauti tofauti. Kwa hivo, kwanza nimejifunza kuwa nidhamu ndiyo ufunguo wa uhuru wa kweli. Watu wengi huona kuamuka saa kumi na moja unusu asubuhi na kupika chakula na kukieka kwenye friji kama mzigo. Lakini kwangu, hii ndiyo nidhamu inayompa mtu amani. Ninapocheza mpira au kufanya mazoezi pale ya karate, nimegundua kuwa huwezi kufika ubora bila marudio ya kujitolea. Nidhamu hii imenifundisha kuwa ushindi, uwanjani au kufanikiwa kimasomo si bahati. Bali ni matokeo ya kile, unachofanya kila siku, kwa siri, ndani ya makao yako. Kitu kingine ni nimejifunza kuwa utulivu ni nguvu. Katika ulimwengu wenye kelele nyingi na misuko-suko ya kisiasa, nimepata hekima ya kuthamini amani ya ndani. Nimeweza kupata kuwa na majibu mengi ya maisha yanayopatikana, tunapokuwa kimya na kutafakari. Kama mtaalamu wa afya, hekima hii inanisaidia kubaki mtulivu hata wakati wa dharura hospitalini. Nikifanya maamuzi kwa umakini badala ya hofu. Jambo jingine ni kuwa, nimegundua asili ni mwalimu mkuu. Kutazama maua ya kichanua kwenye bustani yangu, na ndege wakicheza bustanini, kupitia dirisha langu, kumenifundisha subira. Asili haiharakishi lakini yote hukamilika kwa wakati wake. Hekima hii imenisaidia kuelewa kuwa hata safari yangu ya kuelekea nchi za ng'ambo pia inastahili bila kulazimishwa jambo lolote. Jambo jingine nimejifunza la thamani ya uhusiano wa Mungu na binadamu. Kupitia ile sabato yangu ya kiadventista na kuimba kwenye kwaya, nimejifunza kuwa mwanadamu hawezi kuishi kama kisiwa. Anahitaji nguvu ya kiroho ilikutupa ilikumpa mwelekio na anahitaji watu wanaompenda kama wapenzi ilikushiriki nao furaha ya maisha. Hekima hii inanikumbusha kuwa mafanikio yangu hayana maana ikiwa siwezi kuwahudumia watu kwa upendo na kushiriki ushindi na wenzangu. Kisha jambo jingine nimejifunza ni kujitunza si ubinafsi. Uwezi kumimina maji kutoka kwenye birika tupu, kwa kuoga kula chakula bora na cha nyumbani na kulala kwenye kitanda changu. Ninajianda kuwa toleo bora la mimi kwa ajili ya ulimwengu hekima imenifanya ni thamini kila pumzi na kila fursa ya kujifunza jambo jipya. Iwe ni neno la kifarango au mbinu mpya ya upigaji picha na mingineyo.

Kama mtaalamu wa afya ambaye amebobea kwenye mambo mengi, kama mazoezi ya karate na mpira wa miguu, mimi ni jasiri katika mambo mengi. Lakini, linapofika swala la kuongelea, jibu langu ni, "sipendi na nina uoga wa maji". Hofu hii si yabati mbaya, bali inatokana na tukio la kushitua, nililopitia utotoni. Wakati nikiwa mchanga kidogo, kama miaka tano hivi sita, nilipata ajali ambapo karibu nizame majini, nilienda kuogelea na rafikizi angu, lakini kumbe sikuweza kujua kuogelea, nikaenda pale ambapo maji ni mengi karibu nizame. Kumbu kumbu hiyo inanifanya nikose pumzi, na kui na kuhisi kwamba nguvu ya maji ikinizidi, imebaki akilini mwangu kama kovu la kihisia. Ingawa ninaweza kukubaliana na changamoto nyingine nyingi za kimwili, maji mengi kama ya abwa wa la kuogelea au bahari yananifanya nihisi kukosa usalama. Upendeleo wa mazingira ni sababu nyingine inayofanya nipende zaidi bustani yangu yenye maua kuliko kwenda likizo yenye ni kwenye fukwe za bahari. Naona amani zaidi nikiwa nimezungukwa na ardhi imara na miti kuliko nikiwa karibu na maji marefu. Nimeelekea, huwa pia nimewekelea nguvu zangu zote kwenye mazezi ya nje. Nchi kavu kama karate na soka ambapo nina udhibiti kamili wa miondoko yangu. Hapa ninapooga mara mbili au tatu kwa siku, mimi hufanya hivyo kwa kutumia kuoga ambayo inanipa hisia ya usafi na utulivu bila hofu na kuzama inashangaza kuwa ninaipenda sana mvua. Sauti ya mvua ikipiga dirishani mwa chumba changu. Au kwenye paa. Lakini hiyo ni tofauti kabisa na kuwa ndani ya dimbwi la maji. Kwa sababu napenda maji yanapotiririka kutoka angani, yakistawi asili. Si yakiwa yametema ama yametuama sehemu moja yakingojea nimezwe. Kama mtaaluma wafya, naelewa kuwa hofu ni sehemu ya uzoefu wa mwanadamu. Hata hivyo kwa sasa, kwangu kuna baki kuwa nchi kavu. Kwenye kile kitanda changu, nikisoma vitabu, na nikichukua picha za wanyama na wale mandege ambao wako, wanapenda kuja bustani langu la maua.

Ndio, mimi napenda sana kujaribu teknolojia mpya. Mradi tu, teknolojia iyo, iwe na tija na hiongeze ufanisi katika maisha yangu yenye mpangilio. Kama mtu ambaya mebobea katika sayansi na hisabati, mimi si mtumiaji wa teknolojia kwa ajili ya sifa tu. Bali na itumia kama chombo, chakuboresha, ueledi wangu na kitabibu na sanaa yangu. Kwa sana sana kama sanaa ya upigaji picha, mwoja ya maeneo ninayopenda kujaribu teknoloji ya mpya ni kwenye kamera yangu kila kunapotokea lensi mpya au programu za kisasa za kuwariri picha. Mimi huwa wakwanza kutaka kujua jinsi inavyoweza kunasa rangi aina kadha kadha. Pia, kwenye masomo ya lugha, katika safari yangu ya kujifunza kifaranza, nimekua nikitumia programu za kisasa, zinazotumia akilibandia, ambayo kwa kilugha nyingine ya kingereza tunaita artificial intelligence, ili kuboresha matamshi yangu. Hii, ina nisaidia sana, ninapokuwa chumbani kwangu nikitafuta na kufanya mazoezi ya lugha kabla ya kuenda kazini. Pia kutumia wifi yangu kutazama makala ya kisayansi kuna nifanya niwe mtaalamu wa afya, anaekuenda na wakati. Pia kwenye mawasiliano na burudani, ata ingawa ninaishi maisha ya asili, siwezi kupitwa na teknolojia katika ushabiki wangu wa soka. Ninapenda kutumia programu mpya, zinazonipa takuimu za mechi kwa abayo naiona kwa kina. Pia kutumia majukua ya mtandaoni kama jumia na kilimall pale ambapo na kumbatia teknolojia ili kuraisisha manunuzi yangu na kuokoa mda wa kuamka asubuhi. Pia kwenye ufanisi hospitalini, kazini mimi huwa mstari wa mbele kujifunza mifumo mpya ya kijidigitali na kuhifadhi kumbukumbu za wagonjwa. Ninaamini kuwa teknolojia ikitumiwa kwa usahihi, inaweza kutoa maisha ya kupunguza makosa ya binadamu. Lakini licha ya kupenda teknolojia nina msimamo tu mmoja. Siiruhusu teknolojia iharibu utulivu wangu. Manake, wakati wa sabato yangu ya kiadventista, mimi huzima vifa hivi ili niweze kuungana na Mungu na asili ya binadamu usumbufu wakidigitali. Kwani mimi teknolojia bora ni ile inayofanya maisha yangu yawe raisi bila kuondoa latha ya wali. Au ile ya vyakula ambavyo navyo vipenda sana.

Ndio, mimi sana sana napenda kuvalia kofia. Kwa sababu, katika mtindo wangu wa maisha, unaojali weledi, michezo na asili, kofia si vazi la ziada tu. Bali ni sehemu ya utambulisho wangu na chombo muhimu cha kujitunza. Ulinzi wa afya, tukianzia. Kama mtaaluma wa afya, ninaelewa umuhimu, wa kujilinda na maoni ya jua, yale mionzi na miale ya jua. Napoamuka asubuhi kwa ajili ya mazoezi au napokuwa uwanjani nikicheza mpira wa miguu, kofia hunilinda macho na ngozi yangu. Pia ninapokuwa bustanini nikichukua picha za madege na maua kofia hunisaidia kupunguza mwanga, mwanga ule mkali ili niweze kuona na lensi yangu kwa ustahii. Pia mimi ni shabiki mkubwa wa timu ya Manchester United. Mara nyingi mimi huvaa kofia yenye nembo ya timu yangu. Napotazama mechi nikiwa pale chumbani na rafiki yangu na wazazi wangu na wale watu ambao mawapenda. Njia rahisi na ya haraka ya kuonyesha mapenzi yangu kwa timu hii nikiwa nimevalia tishati yangu ya michezo. Kuna wakati mimi hutumia kofia kama sehemu ya patakatifu, ninapokuwa nje. Ninapovaa kofia na kushusha kikinga jua chake kidogo, inanipa hisia ya utulivu na faraga. Ninapofanya manunuzi, pale kwenye Carrefour au ninapotafakari nikiwa nimekaa chini ya mti. Pia kama unavyojua, mimi ni mpenzi wa rangi ya zambarao. Kwa hivyo, nina kofia kathaa zenye nakshi za rangi hiyo ambazo huzivaa napokwa na mpenzi wangu, tukitembea asilia. Kofia huwa inaendana vizuri na tishati, napozivaa ikinipa mwonekano nadhifu lakini wa kawaida. Kofia kwangu ni vazi lenye kazi nyingi, ni ngao, dhidi ya mazingira, ishara ya ushabiki na sehemu ya urembo wangu wa kila siku.